Somo la fizikia nalipenda sana. Na sababu la kulipenda, mimi nilikuwa nashangaa ndege huundwaje. Gari huundwaje. Kuna hesabu nyingi kwenye fizikia. Na fizikia itakuonyesha mbona gari hili liligongana na lile. Mbona lile gari lilisonga mbali. Mbona hili gari liliumia sana. Ni kwa sababu kuna zile nguvu ya hile gari lililokuwa linakuja ama lililokuwa limeegeshwa.

Kofia mimi huvalia kila mara wakati ninatoka asubuhi napenda kuvalia kofia na kofia ninayo ivaa kila wakati lazima iendanishe na mavazi ninayo haswa kofia hunisaidia kukinga macho yangu kukiwa na mwanga mkali mi huvalia kofia kukinga macho zangu nisipate ule mwanga.

Wakati umeme unapokatika, mimi napenda kufanya shughuli kama vile kusoma vitabu ama magazeti, kwa sababu ya kukosekana kwa umeme napendelea kusoma vitabu au magazeti kwa mwanga wa mishumaa au taa za betri pia, napendelea kupiga story na familia au marafiki umeme ukikatika, napendelea kukaa moja na kupiga story na familia na marafiki kukiwa giza au na mwanga wa mshumaa kufanya kazi za mikono, pia naweza kufanya kazi kama vile kufua, kupika, kufanya kazi za ufundi, kutumia mshumaa kusikiliza mziki au radio kwa kutumia betri au kifaa cha kuchaji napendelea kusikiliza mziki au radio.

Mimi natazama video mtandaoni kwenye majukwaa kama vile YouTube kwa sababu ina video nyingi za bure na za aina mbalimbali na maudhui mbalimbali. Pia natazama video TikTok kwa sababu ina video fupi na za kuvutia sana. TikTok inachukua muda wangu sana. Pia natazama video Facebook. Facebook ina video za burudani na habari. Pia natazama video netflix. Netflix ina filamu na mfululizo wa tv wa hali ya juu.

Mahali pazuri ambapo nimewahi kusafiri ni Nairobi Nairobi ni jiji kuu la Kenya Nairobi ni mahali safi na pazuri lina buga la wanyama na pia lina watu wengi sana wanaofanya biashara nilifurahia kwenda Nairobi.

La hasha, siishi mahali ambapo nilizaliwa. Mimi nilizaliwa Nairobi, nikalelewa Bungoma, na sasa hivi ninaishi Eldoret. Maana kubwa ya kuishi Eldoret ni kwa ajili ya masomo. Niko katika chuo kikuu, huko ndiko ninapoishi. Kwa sasa.

Wakati mvua inanyesha, mimi hupata muda na wakati wakusoma vitabu vyangu. Mimi inapenda mvuwa. Kwa sababu, mvua inaponyesha tunapanda mimea. Na kumbuka, kumbukumbu ambayo ninayo ya kufurahisha zaidi ya siku ya mvua, ni kwamba nilicheza na watoto wangu zaidi. Nilipata muda wakufurahia na kucheza na watoto wangu, mvua kuweza kubadilisha mipango zangu kwa sababu kama nimepanga kuenda mahali na mvua inyeshe mipango zangu za kutoka na kuenda zitaharibika ninahisi uoga napia furaha ninaposikia sauti ya mvua.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kufua nguo. Ninachukia kufua nguo sana sipendi kufu wanguo kwa sababu ni kazi ambayo inachosha sana kufua nguo ambazo ni chafu zinachosha na pia zinafanya mtu ajihisi vibaya.